Hali gani ya hewa unayoipenda? Napenda hali ya hewa ya baridi ya wastani. Hali ya hewa ya baridi ya wastani inanifanya nijiskie huru na mwenye nguvu. Sio mchovu kama joto kali, ni rahisi kufanya kazi na kufikiria akili inakuwa makini. Usingizi unakuwa mzuri, sihitaji kupambana na jasho, naweza kudhibiti baridi kwa kuvaa nguo nzito au kunywa chai moto. Inaleta utulivu mazingira yanahisi utulivu zaidi. Hii ndio sababu yangu ya kuipenda hali ya hewa ya baridi ya wastani.

Unapangaje wiki yako ya kazi? Kwa kawaida, napanga wiki yangu ya kazi mapema ili nijisimamie vizuri. Hivi ndivyo mimi hufanya ili kupanga wiki yangu ya kazi. Ninapitia malengo ya wiki, hujiuliza nini muhimu zaidi kukamilisha, ninagawanya kazi kwa siku, kazi nzito na muhimu naweka mwanzo wa wiki, na zile nyepesi naziweka mwishoni mwa wiki. Ninaweka vipaumbele, si kila kazi ni ya haraka, najua lipi lifanywe kwanza na lipi lifanywe mwisho. Ninatenga muda wa mapumziko, ili kuepuka kuchoka na kuchanganyika, ninaacha nafasi ya dharura, mambo yasiyopangwa hujitokeza katikati ya wiki. Hii inanipa muda na kutunza wakati wangu, kwa kuwa najua yale ambayo yatatokea, nimeyawekea muda wao. Ninapitia maendeleo mwishoni mwa wiki kuona kilichofanikiwa na chakuboresha. Mpangilio huu hunisaidia kuwa mwenye nidhamu, mtulivu na mwenye tija. Hayo ndiyo mambo ambayo mimi hufanya ili kupanga wiki yangu ya kazi.

Lugha gani ungependa kujifunza? Mimi binafsi, ningependa kujifunza lugha ya kihispania. Hasa ile ambayo inazungumziwa kusini Amerika. Kwa sababu kinazungumzwa na watu wengi duniani, hivyo ni rahisi kuwasiliana sehemu nyingi. Ufungua fursa za kazi na safari, ni lughay enye utamaduli tajiri, inakaribiana na lugha nyingine. Hivyo ni rahisi kujifunza baadae, inavutia kusikia na kuizungumza, inamtiririko mzuri wa maneno, kujifunza lugha mpya, hunipanua mawazo na kunileta karibu na tamaduni tofauti.

Unapenda nini kuhusu shirika lako? Ninachopenda zaidi kuhusu shirika langu ni mazingira yake. Ushirikiano na watu, watu wanasaidiana na kusikilizana. Heshima kwa mawazo mapya, hata yakitoka kwa mtu yeyote. Hawabagui atakayetoa mawazo mapya. Fursa ya kujifunza na kukua. Si kufanya kazi tu bila maendeleo. Watu wanapewa chanzo cha kukua. Malengo yaliyo wazi. Yanayonifanya nijue mchango wangu una maana na pia utamaduni wa kuaminiana unaonipa motisha ya kufanya kazi kwa moyo. Haya hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa si mfanyakazi tu hii ndiyo sababu ya kupenda shirika langu.